Je, unakumbuka, una kumbukumbu gani ya kutisha? Ok, kuna hii time nilikuwa home, then mama akatutuma tuendee maziwa. Then mahali tulikuwa tunapitia likuwa kwa shamba ya wenyewe, then mwenyewe hakuwa anataka watu wakipitia huko. So, tukiendea maziwa, kufika huko mwenyewe vile alisikia kuna watu, alikuanga ana fungulianga mbwa masaa ya six hivi. Kufika huko kwa shamba yake, tukasikia madogi zina kuja mbio, madogi mingi, sema kukimbizwa Slippers, sijuangi hata wa leo sijuangi kwenye slippers zangu zilienda, sistangu akatupa ile jug tulikuwa tumeenda kuekewa maziwa. Kufika home tumehema, hatuna viatu, hatuna jug, hatuna maziwa. Mum kutuuliza ndio tukampigia story, akatuachana tu.

Unapumzika vipi baada ya siku mrefu Okey me nikishinda job jioni nikishafika kwa nyumba napendanga na naoga kwanza Then nakula then nakaa kwa kitanda napumzika tu sipendangi story mingi maybe nakunywa kitu baridi Unapumzika kwa kitanda bila kufanya mambo yote ngumu kwa sababu kazi yangu inakuanga sana sana ni ya kusimama the whole day unapata umesimama inakuanga ya kushuka na So nikifika natakanga na lala mahali nime lala flat ndio miguu ipu mzike.

Je, umewahi kushiriki mashindano? Ya, nimewahi kushiriki mashindano. Sana sana ni kuwa high school. Tulikuanga tunaenda kulikuwanga na athletes, kulikuwanga na kucheza ball pia. Then, tulikuanga tunaenda pia ku hii time ya drama festivals. Tunasema poem, tunafanya nini, kudance. Yeah, ilikuanga fun. Tulikuwa tuna jienjoy sana. Kwanza athletics kukimbia. Yeah nilikuwa napendanga kufanya hizi mbio short shorts, sikuwa napenda mrefu. Yah, ilikuwanga fun, mtu alikuwa ana feel poa, alafu shule yetu ulikuwa ukishindana, mna pewa mkate na soda. Na hiyo time ilikuwa ngumu kupatikana so tulikuwa tunaenjoy, tunafurahia sana kwenda ju utapewa mkate na soda.